Napenda kuwa mahali ambapo hapana kelele, mahali ambapo pametulia, na ikiwezekana pia mahali ambapo hakuna watu wengi, just kuwe na miti, mazingira masafi, kuwe na hewa safi, na ikiwezekana kama kuna wimbo iwe ya volume ya chini kabisa kabisa, kuwe na amani na kuwe tu kumenyamaza, kusikuwe na kelele nyingi.

Ninapotaka kustarehe, ninaweza, naenda pale kwenye ufuo wa bahari, kwenye maji mengi, ninaweza kuogelea, kama pale kwenye swimming pool, naogelea pamoja na familia yangu, familia yangu, tunapata gumzo, tunaongea, na pia tunakubaliana, au tunashirikiana mambo mawili matatu, pia tunaonja chakula aina nyingi sana, ambayo hatujawahi kuonja, ambacho hatujawahi kula, so tunaweza kukila pamoja. Na tunaelewa kwa kweli chakula hiki kinaonja hivi, kwa kweli juisi hii inaonja hivi. Na tunaweza kupendana na kuhisi vizuri.

Kile ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mzuri ni wakati tunaekewa wimbo wa kufanya siku yako kuwa mzuri na pia wakati pia tunapofungua madirisha kuna miti nje ya kazini. So tunapata tunaweza kuona animals wanaituwa birds wale ndege ambao wanatembea tembea uko kwa miti pia tunapata kunaweza kuona miti ambavyo inacheza na pia kukua na umoja kazini inasaidia sana.

Kukiwa na mabadiliko kazini ninaelewa kwa kwamba hivyo ndivyo kuko na hakuna kitu nitabadilisha maana ni kazini nikipata kitu kama hiyo pia nikipata mabadiliko pia mimi ninaelewa kuna mabadiliko ninaweza kuishi ama kuelewa hiyo wakati huo na muda huo hivyo ndivyo kuko.

Ninapenda harufu ya manukato, manukato ambayo ninayo Kiingereza yanaitwa perfume, ni marashi mazuri ambayo yananukia vizuri. Na kila wakati ninapoenda kuoga au mume wangu anapotoka bafuni, ananukia manukato hayo mazuri sana sana sana sana. Nahisi manukato hayo wakati mimi mwenyewe najipaka hiyo perfume, manukato, ama wakati mume wangu anajipaka, au ninapotoka huko nje kwenye watu, nahisi wengine pia wamejipaka kama hiyo. Kumbukumbu ambayo inanifurahisha harufu hiyo ni wakati ninapotoka nje, na nahisi watu wengine pia wamepaka marashi au manukato kama hiyo. Nahisi vizuri sana nikipata harufu hiyo maana ni harufu ambayo inapendeza, na ni harufu ambayo inafanya hata mwili wako mwenyewe unatulia na akili pia inatulia.

Kitu ambacho ninapenda kuhusu mtaa wangu ni kwamba hakuna kelele, hakuna ile magari ambayo yanapita yakipiga kelele ama motorbike. Ama inaitwa je, ama pikipiki ambazo zinapita zikipiga makelele sana, so hiki ndicho kitu ambacho napenda sana, na hakuna watu wanaopiga kelele au kuweka muziki wao sana, ile ambayo ina mpaka inasumbua akili ya mtu.

Napendelea sana kusoma, maana nikisoma ninapata hekima, maana nikisoma pia ninaweza kujua mengi ambayo yanatendeka so ninapenda sana kusoma kwa kuandika lahasha but kwa kusoma napenda sana.

Wakati umeme unapokatika ninaweza kutafuta candle ama kitu kiwasha taa naweza kutafuta kiwasha taa nawasha na naendelea pia kuangalia kazi za simu ama naangalia mtandao.

Hali hii ya hewa siku ya leo ni hali ya jua na pia na jihisi kuna joto. Joto hili mtu anavaa, anavaa nguo ambazo si zile za joto sana. Nguo ambazo pia zinaonyesha mwili kidogo kwa mikono ambayo utahisi joto sana. Pia hewa iko sawa lakini kuna joto haina kabaridia ama kaupepo. Hali hii ya hewa naipenda naipenda maana ni hali comfortable si baridi sana ile ambayo utapata homa ama uta gonjeka hali hii ningependa sana kuenda kuogelea ama kuogelea, ya ningependa sana kuenda kuogelea.

Ninapata habari kwa mtandao wa TikTok, maana hapo tunaelimishwa na tunaambiwa mambo mingi, tunapewa habari mingi kuhusu mambo ambao yanayofanyika duniani ama pia nchi yetu ya Kenya, so ninapata habari nyingi kutoka mtandao wa TikTok.

Natumia kompyuta kwa kuandika kazi vile inavyoenda, natumia kompyuta kwa kuandika vile na kupanga kazi, sales ama kazi ambayo tumefanya, pesa ambazo tumeingiza, na kiwango kipi cha mizigo ama kazi ambayo tumefanya, kuandika vile tunavyoendelea kikazi.